Unapenda wanyama wa aina gani? Kwa nini iko wanyama wa pori na wanyama ambao wanafungwa nyumbani? Umewahi tamani kuwa na mnyama kipenzi? Unapenda kufanya nini na mnyama huyu unayependa? Mimi hasa napenda wanyama wote wa aina zote mbili, wa porini na pia wakufugwa nyumbani. Nitaanza na wa ambao wanafungwa nyumbani. Mimi hasa mnyama ambaye ninaipenda sana ni paka. Paka wangu alikuwa anaitwa Halima. Halima alikuanga na manyoya ya rangi ya hudhurungi na nyeupe. Yeye hasa alikuwa anapenda kuwinda panya na wadudu. Paka wangu alikuwa anapenda sana kunywa maziwa, kukula nyama, na macho zake zilikuwa zinangaa usiku, yaani zinawaka. Halima alikuwa anapenda sana usingizi, usingizi yake ilikuwa mzito mara mingi. Su kwangu mimi paka naupenda sana kama nyama anayefungwa nyumbani. Na ikifika kwa mnyamapori, mimi napenda sana twiga. Twiga ni mnyama mzuri sana ni rembo inapendeza kwa macho yangu mimi. Twiga yenyewe ina shingo refu, ina mkia refu, ana madoa za hudhurungi, yeye huishi porini, urefu wake ni wa kipekee. Twiga hasa hula majani na matawi ya miti ya kule juu, hakuna mtu anayeeza shinda. Twiga urefu. Kwangu mimi twiga na paka ndio wanyama ninaopenda sana. Sana. So mimi kwangu naeza sema wanyama ni wazuri sana. Wao huupa mtu furaha, kumbukumbu. Na pia kama paka, wanaeza kuwa kama rafiki yako ya karibu sana. Unaeza shinda na wao kila so, paka ni mzuri sana, twiga ni mzuri sana.

Mwezi gani wa mwaka unaoupenda zaidi? Mimi hasa hupenda mwezi wa oktober. Oktober ni mwezi ambao mimi naupenda juu mwezi niliozaliwa. Na pia oktober yenyewe ni mwezi wa kumi katika kalenda. Oktober huwa mwezi wa mvua kipindi cha mvua cha masika. Na huja na hali ya hewa ya baridi kidogo. Na kwa kipindi cha mvua, huwa nyakati mzuri ya mkulima kupanda mazao yake ya mbegu shambani. Na pia mwezi wa oktober ni siku ya sherehe, yani siku ya mashujaa katika nchi la Kenya. Sisi husherekea siku hiyo sana. Na jina huu okto inatoka kwenye neno la kilatini. Yani okto maana yake ni nani. Ilikuwa mwezi wa nane kwenye kalenda ya kiromi, yani kalenda hii iwa oktober iko mwezi wa nane, hutumiwa na nchi la Ethiopia, ila kwa Kenya tunaitumia kama mwezi wa kumi. Mimi hufurahia ya sana oktober juu kuna miti hasaa huza yani maua rembo, maua yanayo nukia vizuri na nitakutajia miti hii na ya kwanza ni kasia. Kasia huwa na maua ya manjano, jakaranda, huwa na maua ya zambarau, yani purple, alafu tabebula ni maua ya waridi pink, ama manjano pia ni yellow. Tabebula ina ina urembo wake hasa juu ikona urefu wastani inafaa kupandwa yani mji mijini, mijini penye watu wako, watu wanaiyona, watu wanaitunza, wanainyunyuzia maji, alafu pia inaweza kufutawi sana Kenya. Maua mazuri ya rangi ya waridi huleta urembo yenyewe hasa hasa na atakama ina maua ya waridi ama manjano pia. Pia before maua yenyewe uzao huwa na matawi ya kijani kibichi. Kijani kibichi yenyewe ni rangi hasa ya matawi. Ila, hiyo maua yake mzuri ya waridi ndio huleta urembo wake na kupendwa na watu sana sana. Oktober ndio sasa inaingia mwezi ambao ninaoupenda sana sana.

Kinywaji gani unachopenda kunywa asubuhi? Mimi ninakinywaji kimoja ambacho mimi hunywa asubuhi na ni kahawa ya maziwa. Kahawa nyeupe lilotiwa vijiko mbili vya sukari, kishi nakakorogwa, una uko juu ya jiko, unachemka, unatoa harufu mzuri, unifurahisha sana. Kufikiria yenyewe kuenda kupika yenyewe hunifurahisha sana. Maziwa yenyewe huwa na ladha yake ambayo pia ina inafurahisha mtu juu inauzuri wake kahawa ya maziwa inatazamwa na wengi kuwa tamu na inalaini yake hakuna ambalo linalozozana ama kupingana nayo pia inapendwa na wenye ladha ya wastani inafaa inafaa kunywa asubuhi kwa kuwa itasaidia mtu awe na furaha siku mzuri, amechemsha mbongo, ako na, yaani ako na furaha ingine ya nguvu mzuri ya kufanya kazi kuongea na watu, kuhusiana kujadiliana na watu, hiyo ndio uzuri na hicho ndio kinywaji mimi mwenyewe hunywa kila asubuhi.